Wazo langu la siku ya leo ambalo ni wazo nzuli nawaza kuhusu vile Mungu amenitendea mema na vile ameniwezesha kuona mwaka mpya. Hakika imekua mwaka wenye mafanikio na matumaini maana umeanzia kwa mwendo ambao ni mzuri.

Standi zangu muhimu za kawaida za kazi yangu ni usimamizi wa wateja kuandika barua na ripoti mawasiliano ya mtandaoni usimamizi wa kalenda na shendri.

Mchezo wa olimpiki ninaoupenda ni mashindano ya kukimbia. Mimi napenda mashindano ya kukimbia kwa sababu inasaidia pia kiafya. Kwa sababu wakati unakimbia, pia unajenga mwili. Napenda mchezo huu sana. Mchezo naufurahia zaidi ni huu mchezo wa kukimbia. Sana sana mbio ndefu za barabara. Mchezaji ambaye nayependa kwa olimpiki ni Faith kipyegon wakati wa mchezo huu wa olimpiki wa kukimbia mimi hutizama sana na kufuatilia matokeo na kushabikia mchezaji ambaye ninaompenda.

Mwandishi wa vitabu ninaempenda anaitwa Ken waribora nampenda maana alikuwa mwandishi maarufu wa vitabu vya Kiswahili kutoka Kenya ambayo ni inchi yangu. Alijulikana hasa kwa riwaya zinazogusa maisha ya kijamii, changamoto za watu na maadili ya jamii. Alikuwa pia mtangazaji wa habari na mwanafunzi wa juu yaani msomi na muadili wa chuo.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu kwa wakati huu simu imekua, kifaa ambacho ni muimu zaidi. Kazi zangu nyingi hufanya kupitia simu, kupiga simu, kuongea na watu, kuwasiliana na watu kazini, na kujua mwelekeo wa siku yote kupitia simu yangu, kupitia rununu na soma ni kitumia simu yangu.